Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi na mapema. Wakati huu akili yangu imetulia na nina nguvu nyingi baada ya kulala. Ninapenda kumaliza kazi ngumu kabla ya jua kuwa kali au kabla ya watu wengine kuanza kunisumbua. Hiyo ndio wakati ninapenda kufanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi.

Mimi hupenda upepo wa asili kuliko kutumia kiyoyozi au AC.naona upepo wa asili unasifa ya kuwa mwanana na hauchoshi mwili kama hewa bandia ambayo ni ya AC Ingawa, AC inasaidia wakati wa joto kali sana Mara nyingi inaifanya mtu kujihisi vibaya au kupata mafua Kwa hivyo mimi huhafadhalisha kupata upepo.

Hapana, mimi sipendi kuangalia nyota. Kuangalia nyota inakaa kama ni jambo ambalo wasichana wengi hupenda kufanya. Na hunikalia kama jambo cha kitoto, sijui watu huona nini wakiangalia nyota. Unapata mtu anaangalia nyota na anafurahi sana. Mimi sijawahi ona maana. Ama kama kuna manufaa yoyote kuangalia nyota. Hainipi hisia yoyote.

Mimi ufurahia sana kuwa nyumbani kwa sababu ni mahali pa amani na usalama kwangu Mara nyingi nikijisikia mwenye furaha, mimi upenda kupika chakula kitamu sana na hiyo unisaidia kufurahia Pia mimi ufurahia kukaa sebuleni na familia yangu na kuongea kuhusu vile siku yangu imekuwa.

Mimi hupendelea suruali, mimi sipendelei sketi Jambo cha kwanza ni kwa sababu mimi ni mvulana na wavulana katika nchi yetu ama katika dini yetu na katika na katika culture yetu hatu wavulana hawakubaliwi kuvaa sketi Kwa hivyo mimi kama mvulana napendelea kuvaa suruali.

Msimu ninao upenda zaidi katika mwaka ni Msimu wa kiangazi. Napenda msimu huu kwa sababu kuna jua jingi na ninaweza kufanya shughuli zangu aina aina kwa bila wasiwasi wa mvua. Pia ni wakati mzuri wakufanya shughuli na kuenda kutembea na familia yako na kuwa na wakati mzuri wakufurahia.

Mimi hupenda kukaa pamoja na familia yangu na kuzungumza kuhusu mambo ambayo yanatuhusu kama familia na kufurahia na kula pamoja na kuwa na wakati mzuri kuomba kila jioni na kuongea kuhusu vile siku ya kila mtu imekua kuhibo mimi napenda kufanya hayo na familia yangu.

Mimi husherehe kila siku kuu kwa kuwa pamoja na familia yangu kwa ujumla Tunaketi pamoja, tunakula pamoja, tunaongea, tunazungumza na kucheka pamoja Pia kufurahia pamoja, pia mimi husherehekea siku kuu kwa ku tembea na familia yangu mahali tofauti tofauti na kuwa na wakati nuzuri.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza na kutazama mchezo. Mimi hupenda kucheza mchezo wa kandanda. Na pia mimi hupenda kutazama kandanda kwenye televisheni. Mimi ni mfuwasi mkubwa wa timu ya Arsenal na mimi hupenda kutazama mchezo yao yote.

Kawaida utalatibu wangu wa jioni huwanzia mimi napotoka kazi saa moja jioni Kwa hivyoo napotoka kazi napenda kupumzika kidogo na kunywa sharubati ileza kutuleza mwuli wangu Haa hini wakati mzuri wakongea na wapende wangu, familia yangu na kabla kulala mimi huanda wangu zangu ambazo minazo ziva siku ambao ingefuata.

Rangi inayonipendeza ni buluu ama samawati. Rangi hii hunikumbusha uzuri wa anga na bahari kulingana na mimi, buluu ni rangi inayoelezea amani na utulivu wa moyo. Hasa ninapokuwa na siku ndefu na changamoto nyingi. Ninapomalizia mimi hupenda rangi ya buluu.

Ili kushirikiana vizuri na timu yangu, mimi huwamini katika mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Pia, mimi hujitahidi kusikiliza maoni na mawazo ya wenzangu kwa makini kabla ya kutoa mapendekezo yangu binafsi. Ninapo ona wenzangu wamezidiwa na jambo mimi huhakikisha kua nimempa msaada wangu.

Mimi huenda maktabani maratatu kwa wiki Maktaba ni mahali ambapo kuna maarifa mengi ambayo mimi hupenda kufuata Mimi hupenda maarifa sana Kwa hivyo maktaba ni mimi huweza kupata vitabu vingi ambavyo vina maarifa nyingi ya vile unaweza kuchanga kupambana na changamoto katika maisha ya kila siku Kwa hivyo mimi huenda maktabani marambili na maratatu kila wiki.

Ndiyo, mimi hupenda kujaribu vyakula vipya kila wakati. Ni napo pata nafasi, mimi ujaribu chakula kipya ambacho ninakipata. Kwa sababu, ukieza kujua chakula hiki kinanisaidia kwa inasaidia mwili wangu kufanya hili, ambach chakula hiki kingine kinasaidia mwili wangu. Ni vizuri kujaribu mara kwa mara, unapo pata ile nafasi, ndiyo.